Mimi napenda kufanya vitu simple na familia yangu. Hua tunaspend time pamoja tukiwa home. Tukiongea story. Tukicheka ama kuwatch movie. Hata kukaa tu bila plan kubwa As long as tuko pamoja vibe iko poa. Pia napenda kula pamoja. Hiyo time ya chakula huleta watu karibu sana. Stories za life, jokes kidogo. Kila mtu anashare vile siku imeenda. Kuna time pia tunatoka outings kidogo kidogo. Kutembea, kutembeleana ama kuenda events za kifamilia. Sio lazima ikuwe expensive, muhimu ni time So kwangu, time pamoja, loves and stories, support na love. Familia ni best, bila wao mambo huwa ngumu.